Ninajihisi nikiwa na mchanganyiko ya msisimuko na wasiwasi kuhusu wasilisho. Napenda kutoa wasilisho kwa sababu ni fursa ya kushiriki maarifa yangu. Kuonyesha ujuzi wangu na kwasiliana na wengine moja kwa moja. Lakini pia kuwa na wasiwasi kidogo kwa sababu nataka kila kitu kiwe sahihi na kieleweke vizuri.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Kinajali mimea kunanipa amani na furaha. Na pia, ni njia nzuri ya kupumzika na kutoa stress. Pia napenda kuona matunda na mboga zangu zikikuwa hatua kwa hatua.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu ina nirahisisha kufika, ninapokwenda haraka na bila kupotea, hasa kwenye maeneo nisiyo ya juwa vizuri. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kutumia ramani ya kawaida kama njia ya kujufunza maeneo na kuelewa mwelekeo wangu vizuri zaidi.

Asubui hii, nilianza kwa kuamuka mapema, kisha, nika jiandaa kwa shuguli zangu za kila siku. Nilifanya matendo ya kawaida kama kuosha uso, kuoga na kufanya kazi za shule kidogo. Baadae, nilikula kifunguo kinywa na kuanza kupanga mambo yangu kwa siku.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala. Ni mahali ninapojisikia huru na salama. Ndani yake napata nafasi ya kupumzika, kusoma, kufikiria na kujipanga. Napenda kukiweka kuwa safi na chenye mpangilio kwa sababu hunisaidia kuwa na utulivu na mawazo na kunifanya nijisikie nipo nyumbani kweli.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na makala za kuvutia. Napenda pia kuandika au kujifunza kitu kipya. Kwani kuna nifurahisha na kunapanua maarifa yangu. Wakati mwingine pia, napenda kutembea au kufanya michezo midogo.

Mara nyingi, napiga picha wakati maalum tuu, au ninapo pata tukio la kuvutia. Si mara kwa mara kila siku, ila napenda kurekodi kumbukumbu nzuri, kama picha za marafiki, madhari mazuri, au tukio la kipekee. Pia napenda picha zenye maana, kuliko kupiga picha tuu kwa bahati.

Napenda chakula chenye ladha tamu na kidogo ya chumvi. Kinaongeza furaha wakati wa kula. Pia napenda chakula chenye harufu nzuri na viungo vya asili. Wakati mwingine napenda pia chakula chenye ladha kidogo ya kipekee. Kama mchanganyiko wa tangawizi, limau au pilipili ili kuongeza uzoefu wa kula.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano kadhaa. Nimejaribu mashindano ya kitaalamu kama kwasilisha kazi au kufundisha darasa. Na pia mashindano ya michezo ya shule kama mpira au michezo midogo ya burudani. Shindano hizi, zimenifundisha ushindani wa heshima nidhamu na kushiriki na wengine. Na pia kunipa furaha pale ninapofanikiwa au kujifuza kutoka kwa wengine.

Napenda filamu za hisia na haditi za kweli. Ambazo zinanifundisha au kuhamasisha. Pia napenda filamu za vicheko kwa sababu kunipa furaha na upumzika. Na wakati muingine filamu za ajabu au za sayansi zinanifurahisha kwa mawazo mapia na changamoto za ubunifu.

Ninasheherekea mafanikio ya timu, kwa kushirikiana furaha na wengine kupongeza kila mmoja aliyetoa mchango, na mara nyingine kufanya sherehe ndogo au chakula cha pamoja pia napenda kushiriki maneno ya shukrani na motisha. Kwa wale waliotusaidia kufanikisha lengo.

Kitendo cha wema, niliwahi kufanya ni kusaidia mwenzangu ambaye hakuwa na fedha za kununua chakula shuleni. Nilimsaidia kununua chakula na kumfariji kidogo. Na furaha yake ilinifanya nijisikie vizuri sana. Kitendo hicho, kilinifundisha kuzingatia hali za wengine na kufanya wema bila kutegemea malipo.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya maua safi. Hasaa, waridi au jasmini. Inanifanya nijisikie amani na utulivu. Na mara nyingine, unikumbusha mazingira mazuri ya hasili. Pia napenda harufu ya chakula kikichopikwa, kama mkate au moto wa pilau. Kwa sababu, unipa hisia za furaha na utamu wa familia.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali nashirikiana kwa kutumia teknolojia kama barua pepe, WhatsApp au Zoom. Kila mtu anapewa majukumu yake wazi, tunakuwa na ratiba ya mawasiliano ya kawaida. Na tunashirikiana kila hatua ya kazi ili kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa usahihi. Pia ni muhimu kusikiliza mawazo ya kila mshiriki, kushugulikia changamoto kwa pamoja na kutoa mrejesho ili timu iendelee kufanya kazi kwa ushirikiano na mafanikio.

Mchezaji bora wampira wakikapu kwa matazamo wangu ni Michael Jordan. Alijulikana kwa ubunifu wake kwenye uchezaji. Kasi, nguvu na uwezo wakufanya mabao muhimu katika mchezo ngumu. Mbali na ujuzi wake wakiufundi, alikuwa kiongozi mzuri wa timu. Alie hamasisha wenzake na kuonyesha nidhamu ya hali ya juu. Mafanikio yake kama kuibuka bingwa mara nyingi na kua MVP yanafanya haesabiwe kama mmoja wa mchezaji bora wa historia ya mpira wa kikapu.

Jifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa tuliko toka, makosa tuliofanya na mafanikio tulio pata. Historia hunipa maarifa ya maisha, uongozi na mabadiliko ya jamii na hunisaidia kufanya maamuzi bora kwa sasa na kwa siku zijazo.

Napenda mkate wa safi wangano na pia mkate wa jibini kidogo. Mkate wa ngano hunipa nguvu na unakuwa mzuri kiafia. Huku mkate wa jibini ukiwa na ladha tamu na furaa ya kula. Napenda pia mkate wa moto kwa sababu harufu yake na unyevu wake hunifanya nijisikie vizuri na kufurahi chakula.

Ninapo sherekea siku yangu na penda kutumia muda na familia au marafiki. Kula chakula kizuri na mara nyingine kufanya sheree ndogo nyumbani. Napenda pia, kufanya mambo ni nayopenda. Kama kusoma kitu kizuri, kutazama filamu, ya furaha au, kucheza mchezo midogo. Sheree yangu ya siku, inakua na furaha na utulivu. Na mara nyingi, pia, ni fursa, ya kushukuru kwa mambo mazuri, yaliotokea.

Ninapojitahidi kulinda mazingira, mimi huwa nafanya mambo madogo lakini muhimu, kama kupunguza matumizi ya plastiki, kwa kutumia vyombo vya kudumu au mabegi, yanayoweza kutumika tena. Tena kutupa taka mahali panapofaa baada ya kuwasambaza ovyo. Kuweka akiba ya maji na umeme. Kwa kuzima taa na vifaa visivyo hitajika. Cha mwisho kuhimiza upandaji wa miti au kushiriki kwenye bustani ndogo nyumbani.

Cha jadi ninachopenda ni ugali na sukuma wiki, pamoja na nyama au samaki. Napenda pia ilio au wali wa kawaida na mboga za nyumbani. Chakula hiki hunihisia ya utulivu na furaha. Na mara nyingine, inanikumbusha mazingira ya familia na nyumbani.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujenga ujuzi na uzoefu wakutosha ili niweze kushika nafasi ya heshima, kuwa na ushawishi mzuri na kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Pia nataka kujitegemea kifedha kupitia kazi yangu.

Mzuri, yenye lengo wazi, na yenye ushirikiano. Hii ni mkutano ambao, kila mshiriki anapata nafasi, ya kusikilizwa. Kutoa maoni na kushirikiana ili, kufanikisha malengo ya timu.

Situmi njia rasmi ya usafiri kila siku. Kawaida, napenda kutumia njia rahisi na nafu. Kama kutambea au kutumia baisikeli au matatu. Pale inapo wezekana. Hii hufanya usafiri wangu, kuwa waharaka, wagarama nafu na wenye afya.

Napenda hadithi za ajabu. Hunifanya nitumie mawazo yangu, kunisafirisha kwenye ulimwengu wa kufikiria na kunipa burudani tofauti na ya kawaida. Hadithi za ajabu pia hunifundisha ubunifu, matumaini na namna ya kuangalia maisha kwa mtazamo.

Uzoefu wa kazi, ulionifundisha zaidi ni kushugulika na wateja au wenzangu wenye mitazamo tofauti. Umekua darasa kubwa la uvumilivu, mawasiliano bora na ushirikiano wa timu. Pia, nimejifunza kusimamia muda, kushugulikia changamoto kwa utulivu na kufanikisha kazi bila kusahau ubora.

Ninasafisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na hitaji na maendeleo ya teknolojia. Kwa kawaida, programu na app upakiwa toleo jipia mara kwa mara ili kuhakikisha usalama na utandaji bora. Vifaa vikuu kama simu au kubadilisha au kusafisha baada ya miaka fulani au pale zinapopungua utendaji. Kwa hivyo.

Mazingira ya kazi hufanya kuwa mazuri pale yanapojumuisha mambo yafuatayo. Uhusiano mzuri kati ya wafanyikazi. Mawasiliano wazi na yenye uwazi. Mpangilio mzuri na kazi na nafasi za kufanya kazi. Kuheshimiana na kutambuana jitihadi. Mazingira safi na salama.

Kula, mgahawani, mdogo, na tulivu. Hasa, ule unaopika chakula safi cha nyumbani. Napenda sehemu zisizo na kelele nyingi, zenye hudumu nzuri na mazingira ya kupumzisha. Ili nifurahie chakula na muda wangu mzuri.

Ninafua nguo marambili au maratatu kwa wiki kulingana na kiwango cha nguo zilizo kusanya na shughuli za kila siku. Napanga kufua nguo kwa mpangilio ili ziwe safi na kuvaa kwa wakati. Na pia kuhakikisha kwamba nina puka kupoteza maji sabuni au muda usiohitajika.

Kwa ya kazi yaliyo nifundisha zaidi ni yale yanayo husiana na mawasiliano na ushirikiano wa timu. Nimejifuza jinsi ya kusikiliza wenzangu kwa makini na kuelewa mitazamo yao. Kufanya kazi kwa pamoja, kufanikisha malengo ya pamoja. Kushughulika changamoto au migogoro, kwa utulivu na suluhisho.

Napenda kula kifungua kinywa, chenye lishe na rahisi kama mkate na jibini, mayai au chai na mkate wa unga, wa ngano. Wakati mwingine, napenda matunda kama ndimu, embe au ndizi, ili kuanza siku kwa nguvu na afya nzuri.

Ya nyumba, ninayoichukia zaidi ni kusafisha vyombo au kuosha viombo baada ya chakula kikubwa. Hasa, pale zinapokuwa nyingi na zinachukua muda mrefu. Ingawa ni muhimu, mara nyingi hunichosha na kuniacha nikiwa na uchovu. Lakini, najitahidi kufanya kwa bidii ili nyumbba iwe safi. Na kila kitu, kiwe salama.

Kama mimi, wakati umeme unapo katika, nafanya mambo kadha. Kulingana na hali. Natumia simu kuwasiliana au kuendelea na kazi kidogo kama kusoma au kuandika. Nawasha tochi au taa ya dharura, ili kuendelea na shuguli. Kama ni jioni, na pumzika kidogo, nafikiria au kusikiliza redio.

Mimi nilizaliwa Mombasa, mji wa bahari na upepo mwanana. Utotoni nilikuwa nikiona bahari ya hindi, nikisikia harufu ya chumvi na kusikiza sauti za mawimbi kila siku. Mji huu una tamasha na tamaduni, watu wa aina tofauti na mitaa ya kale kama Old Town. Iliojaa historia, Mombasa ilinifundisha uvumilivu, ukarimu na kupenda amani.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kusoma kwanza taarifa zote muhimu, kupanga mawazo kwa mpangilio, kisha kuandika ripoti kwa maneno yangu na kuhakikisha ina muktasari, maelezo na hitimisho.

Mimi ninasomea uwalimu wa hisabati na biashara. Napenda somo la hisabati kwa sababu lina nifundisha ufahamu wa nambari na mantiki. Na biashara ninapenda kwa sababu lina nifundisha ustadi wa usimamizi wa mali na biashara. Masom haya yani ndaa kuwa mwalimu mzuri wa sayansi na biyashara. Nilipitia changamoto mingi nikifanya somo hili.

Timu bora ya mpira wa kiragbi marekani inayo julikana zaidi ni kipindi cha taifa cha Amerikani, United State Eagles. Ambayo ni timu ya taifa ya kiragbi Union. Inayo wakilisha Amerikani katika mashindano ya kima taifa. Timu hii inajulikana kama Eagles na inaongoza michezo ya kiragbi ya nchi nzima. United Eagles ndiyo timu ya timu kuu ya Amerikani kwenye kiragbi union. Inashiriki mashindano ya kimataifa kama rugby world cup na inayongoza timu zingine zandani.

Uzoefu wa kushangaza niliokuwa nao ni kusafiri hadi pwani na kuona jua linapochomoza likiangaza bahari moja kwa moja. Nilihisi amani na furaha isio na kawaida.

Napenda kutazama michezo ya mpira wa miguu na kiragbi kwa sababu ni ya kufurahisha yenye ushindani na unanifundisha kazi ya timu na mbinu. Huwa nasikia vizuri nikitazama michezo hii.

Naishi Mombasa, mji wa pwani unaojulikana kwa bahari mzuri, fukwo za rangi ya dhahabu na historia tajiri. Mji huu una mchanganyiko wa tamaduni, vyakula, vya ladha na mitaa ya kale kama Old Town. Napenda maisha hapa kwa sababu upepo wa bahari na mazingira ya amani hunifanya nijisikie vizuri.

Toksi ni kiyaya cha nguo kinacho valiwa mguu, kawaida kutoka kidole hadi goti au kifundi cha mguu, ili kulinda mguu na kutoa joto.

Kampuni ni shirika la biashara au kiutandaji lililo undwa na watu moja au zaidi kufanya biashara, kutoa huduma au kufanikisha lengo maalumu ya kiuchumi.

Chelewa maana yake ni kufanya jambo baada ya muda uliopangwa au kuwasili baada ya muda unaotarajiwa.

Nyama ya ng'ombe. Ni nyama, inayotokana na mwili ya ng'ombe. Inayotumika kama chakula baada ya, kuichinja, ama kuchinjwa na kuandaliwa. Kwa kupikwa.

Siku njema ni salamu au, kutakia mtu apate siku yenye. Heri, furaha na mambo mema.

Haraka mana yake ni kwa muendo wa haraka bila kuchelewa au kwa kasi zaidi ya kawaida.

Hoteli ni mahali pa makazi au malazi ya muda mfupi ambapo watu wanaweza kulala, kula na kupata huduma mbali mbali za kimsingi wakati wa safiri au mapumziko.

Kusini ni mwelekeo wa kijeografia unaoashiria upande wa chini, wa ramani au dunia, kinyume na kaskazini.

Uongozi. Ni mchakato wa kuongoza, kusimamia. Na kuongoza watu, au kikundi ili kufanikisha malengo maalum.

Nafasi inaweza kumaanisha vitu kadhaa kulingana na muktadha, lakini kwa jumla ni mahali au nafasi fulani inayo patikana au inayo achwa kwa ajili ya kitu au mtu.

Ni aua wa maua, wenye harufu nzuri na rangi tofauti. Unaupendwa kwa mpambo au kama ishara ya upendo na heshima.

Asubuhi ni kipindi cha siku kuanzia mwanzo wa jua kuamka hadi katikati ya mchana.

Ndugu ni mwana familia wa karibu kama kaka, dada, baba, mama au mtu anayehesabiwa kama sehemu ya familia.

Maji ya matunda ni kinywaji kilicho tengenezwa kuchanganya maji na matunda. Mara nyingine pamoja na sukari au barafu. Ili kuepuka kiu na kufurahia ladha ya matunda.

Hati ni nyaraka rasmi. Inayothibitisha jambo fulani. Kama kitambulisho cheti au makubaliano ya kisheria.

Asante ni neno la shukrani linalotumika kuonyesha shukrani au huthamini jambo lililofanywa na mtu.

Takwimu ni tarifa za nambari zinazo kusanywa na kutolewa kwa ajili ya uchambuzi, ulinganifu au kuelewa hali fulani.

Usimamizi ni mchakato wa kupanga, kuongoza, kuratibu na kudhibiti rasilimali au shuguli ili kufanikisha malengo maalum.

Makubaliano ni mkataba au mwafaka kati ya pande mbili au zaidi. Unaoeleza masharti na masharti walio afikiana kuyafuata.

Mradi ni mpango au kazi maalumu inayopangwa na kufanywa kwa wakati fulani ili kufanikisha lengo au matokeo maalum.

Ni nambari. Inayofuata tisa na kabla ya kumi na moja.

Aprili ni mwezi wa nne wa kalenda ya mwaka.

Bajeti ni mpango wa kifedha unaoonyesha mapato na matumizi yanayotarajiwa kwa kipindi fulani. Kawaida kwa mwezi au kwa mwaka.

Maji ni kinywaji cha kioevu ambacho kusaidia kuishi, kupunguza kiu na kutekeleza shughuli nyingi za kila siku.

Nadra ni kwa kiwango kidogo sana. Mara chache hutokea.

Saa ngapi ni swali linaloulizwa kuuliza muda, wa saa au wakati fulani?

Neno mpya linamaanisha kitu ambacho hakijawahi kutumika au kimeanza sasa au kitu kigeni.

Neno kubwa linamaanisha kitu chenye ukubwa wa kiasi, umbo au wingi unauzidi wastani au kulinganishwa na vingine. Pia inaweza kumaanisha jambo lenye umuhimu au uzito wa juu.

Neno rangi ya chungwa linamaanisha rangi inayofanana na ganda la tunda la chungwa lililoiva ni mchanganyiko wa rangi nyekundu na manjano.

Neno uzalishaji linamanisha mchakato wa kutengeneza, kuunda, au kutoa bidhaa na hudumu kwa kutumia mali ghafi kazi na maarifa ili kukidhi mahitaji fulani.

Neno nakupenda linamanisha kauli ya kueleza hisia kali za mapenzi, mahaba au upendo mkubwa alio nao mtu mmoja kuelekea kwa mtu mwingine au kitu fulani.

Neno teknolojia linamaanisha matumizi ya maarifa ya kisayansi ujuzi na zana kutatua matatizo au kurahisisha utendaji wa kazi katika maisha ya kila siku.

Neno nzuri linamaanisha hali ya kupendeza, kufurahisha, au kuwa na ubora wa hali ya juu, kitu chenye sifa njema au kinachokidhi matarajio vizuri.

Neno mwana lina maanisha mtoto wa mtu au mtu alie katika uhusiano wa damu na mzazi wake pia hutumika ku maanisha mtu anaye tokana na sehemu au kundi fulani.

Bahati njema inamaanisha matakwa mema inayopewa mtu anaeanza safari ya majini. Ya kimanisha asipate dhoruba na afike salama pia hutumika kama heri ya safari kwa ujumla.

Daima linamaanisha hali ya kudumu milele au kufanyika kwa mfululizo bila kukoma.

Mapema linamanisha wakati uliotangulia muda uliopangwa au uliotarajiwa. Hali ya kufanya jambo kabla ya wakati wake, na kawaida huwa alfajiri na asubuhi na mapema.

Neno yai linamaanisha kitu chenye umbo la duara au mduara wa yai kinacho letwa na wanyama wa kike. Sana sana ndege, samaki au wadudu. Ambacho ndani yake mnambegu ya uzazi na viratubisho kwa ajili ya kukuza kiumbe kipya.

Kauli ya kutoa shukrani, za dhati na za kiwango cha juu kwa ajili ya wema, msaada, zawadi au huduma uliopewa.

Neno mguu linamanisha sehemu ya mwili wa binadamu au mnyama inayotumika kwa ajili ya kusimama, kutembea au kukimbia. Kwa binadamu mguu inaanzia kiunoni hadi vidoleni.

Neno timu linamaanisha kundi la watu wanaofanya kazi kwa pamoja ili kufikia lengo fulani la pamoja.

Neno mashariki linamaanisha upande mmoja kati ya upande nne kuu za dira, ambapo jua huchomoza asubuhi, ni upande unaoelekea mkono wa kulia wa mtu aliyesimama akitazama kaskazini.

Neno bustani la umma linamaanisha eneo la wazi lenye miti, maua, nyasi na mazingira tulivu ambalo limetengwa na kumilikiwa na serekali au mamlaka ya mji kwa ajili ya kutumiwa na watu wote bila malipo.

Neno ngumu linamaanisha hali ya kitu au jambo kutokuwa laini au jambo lililo hitaji nguvu akili au juhudi kubwa kuliko kawaida ili kulifanya au kulielewa.

Bei gani linamaanisha ni swali linaloulizwa ili kufahamu thamani ya fedha inayo hitajika ili kununua bidhaa au kupata huduma fulani.

Disemba linamaanisha mwezi wa kumi na mbili na wa mwisho katika kalenda ya mwaka.

Neno mguu lina maana pana zaidi kulingana na muktadha. Kianatomi, ni kiungo cha mwili kinachoanza nyongani hadi vidoleni, kinachomwezesha binadamu au mnyama kutembea na kusimama. Kifaa ama samani ni sehemu inayoshikilia na kuimarisha kitu kama vile mguu wa kiti, meza au kitanda. Kipimo au mwelekeo, mara nyingi hutumika kumaanisha hatua au upande.

Maneno hakuna shida yanamanisha, kauli inayotumika kuonyesha kuwa kila kitu kiko sawa, hakuna tatizo, au hakuna pingamizi kuhusu jambo fulani.

Nenda ni amri ya kumtaka mtu au kitu kuanza safari, kuondoka au kuelekea mahali fulani.

Kongamano, kongamano ni mkutano mkubwa wa watu wenye lengo la kujadili, kubadilishana mawazo au kutafuta suluhisho kuhusu mada maalumu.

Shati ni vazi la juu linalofunika kifua, mgongo na mikono. Kwa kawaida huwa na kola na vifunguo.

Thamani yenye uso wa bapa na miguu inayotumika kwa ajili ya kulia, chakula, kuandika au kuekea vitu mbali mbali.

Jibu au mkakati ulio pangwa mapema ili kufanikisha jambo au kufikia lengo fulani.

Nikauliya kupongeza mtu kwa kupata mafanikio, kufanya jambo njema au kufikia hatua fulani nzuri maishani.

Saki ni kiumbe wa majini, mwenye uti wa mgongo, unayevuta pumzi kupitia matamvua, na kwa kawaida huwa na mapenzi ya magamba.

Ni rangi inayofanana na ile ya tunda la limau, lililoiva au kiungo cha bizari ya manjano.

Haya maelekezo yaliyoandikwa kwa lugha ya kompyuta ili kuiwezesha kufanya kazi au kutekeleza majukumu fulani maalumu.

Njika kueleka au kupatikana bila ugumu juhudi kubwa.

Septemba ni mwezi wa tisa katika kalenda ya Gregori. Unaofuata agosti na kutangulia oktober. Ukiwa na jumla ya siku, thela.

Neno chini linamaanisha upande wa ardhi au mahali pa chini ya kitu kingine.

Rudia tafadhali yanamaanisha ombi la kufanya au kusema jambo lile lile tena.

Neno nne linamaanisha nambari inayofuata tatu.

Neno nane linamaanisha nambari inayofuata saba.

Neno nywele linamaanisha vinyweleo virefu vinavyo taa kichwani mwa binadamu.

Neno mbaya linamanisha kitu kisicho pendeza, chenye madhara au kisicho faa.

Neno baridi linamaanisha hali ya hewa au kitu chenye hali joto ya chini kinyume cha moto.

Neno mshahara linamaanisha malipo ya fedha anayopewa mfanyi kazi kwa kazi aliofanya. Kwa kawaida, mwisho wa mwezi.

Neno mvua linamaanisha maji yanayoanguka kutoka mawinguni hadi ardhini.

Neno mbele linamaanisha upande wa mbele au mahali unako elekea kinyume cha nyuma.

Neno novemba linamaanisha mwezi wa kumi na moja katika kalenda ya mwaka.

Neno ubunifu linamaanisha uwezo wa kuanzisha au kuvumbua kitu kipya au kutumia mawazo mapya kutatua matatizo.

Neno wasilisho linamaanisha maelezo au ujumbe unaotolewa mbele ya watu ili kutoa taarifa, kufundisha au kuonyesha wazo fulani.

Neno kipanya lina maana mbili ku. Maana ya kwanza ni mnyama. Ni panya mdogo. Maana ya pili ni teknolojia. Kifaki dogo kinachotumiwa na mkono kuongoza mshale kwenye krini ya kompiuta.

Neno chumba linamanisha sehemu ya ndani ya jengo iliotengwa kwa kuta na mlango kwa ajili ya kuishi kulala au kufanya kazi.

Neno mafunzo linamaanisha mchakato wa kupata maarifa ujuzi au uelewa wa jambo fulani kupitia maelezo au mazoezi.

Neno ushirikiano linamaanisha hali ya watu wawili au zaidi kufanya kazi kwa pamoja ili kufikia lengo fulani la pamoja.

Neno fursa linamaanisha nafasi nzuri au wakati mwafaka. Unaoweza kutumiwa na mtu ili kufanikisha jambo, kupata faida au kuboresha maisha.

Neno fedha linamaanisha kitu kinachokubalika kisheria kama njia ya kubadilisha bidhaa au huduma na kipimo cha thamani.

Neno may lilamanisha mwezi watano katika kalenda ya mwaka.

Uwanja wandege linamaanisha eneo maalumu lenye njia za lami na majengo lililotengwa kwa ajili ya ndege kupaa, kutua na kuhifadhiwa.

Neno kushindwa lina maana mbili kuu. Maana ya kwanza, kutokufanikiwa. Hali ya kutofikia lengo ulio kusuudia au kutopata matokeo yalio tarajiwa baada ya kujaribu jambo fulani. Mana ya pili kuzidiwa nguvu. Kupoteza mchezo, vita au mashindano mbele ya mpinzani wako.

Neno mnunuzi linamanisha mtu anayetoa fedha au mali nyingi ili kupata bidhaa au uhudumu fulani kutoka kwa muuzaji.

Changamoto linamaanisha hali, jambo, au kikwazo kinacho mjaribu mtu uwezo wake. Nguvu zake au akili yake ili, aweze kukivuka na kusonga mbele.

Neno mfanyakazi linamaanisha, mtu anayetoa nguvu zake, akili yake au ujuzi wake kufanya kazi fulani ili kupata, ujira au kufikia lengo fulani.

Namaanisha kuelekea masikio na akili kwenye sauti au maneno yanayo tamukwa ili kuelewa ujumbe unaotolewa.

Juma tatu linamaanisha siku ya kwanza ya kazi katika juma. Inayo kuja bada ya siku ya juma pili na kabla ya siku ya juma nne.

Pilipili linamaanisha kiungo cha chakula chenye ladha kali au ya kuwasha. Kinacho tokana na mmea kwa.

Nyama linamaanisha chakula, sehemu ya mwili wa mnyama, ndege au samaki inayoliwa na binadamu. Maana ya pili ni kiungo, sehemu laini ya mwili wa kiumbe hai, iliyo kati ya ngozi na mifupa. Maana ya mwisho ni mimea, sehemu ya ndani ya tunda au mbegu, ambayo mara nyingi huwa laini.

Vifaa, nyenzo, vyombo au mashine zinazotumiwa kurahisisha kazi na kuleta ufanisi katika utendaji. Bila vifaa sahihi kazi inaweza kuwa ngumu au kuchukua muda mrefu zaidi kukamilika.

Gari ni chombo cha usafiri wa nchi kavu chenye magurudumu inachotumiwa nchini kubeba watu au mizigo.

Chapisho linamanisha kitendo cha kutoa mandishi au picha kwenye karatasi na kwa kutumia mashine au kueka habari hadharani kupitia mutandao.

Ufanisi ni hali ya kufanya kazi kwa ubora wa hali ya juu kwa kutumia garama, muda na nguvu kidogo iweze kanavyo.

Tafuta ni kitendu cha kudadisha, kuchunguza au kuhangaika ili kupata kitu, mtu au jawabu la jambo fulani.

Fanya kazi linamaanisha tekeleza majukumu au shughuli za kiwiliwili au kiakili ili kuzalisha mali, kupata kipato au kutimiza lengo fulani.

Na akili ni kutoa nakala au uhamisha mandishi, picha au maelezo kutoka sehemu moja kwenda nyingine bila kubadilisha maana yake.

Ni namba inayofuata bada ya nane na kabla ya kumi.

Wali ni chakula kinachotokana na mchele uliochemshwa kwa maji.

Tasilimali watu, ni jumla ya watu. Wanaofanya kazi katika shirika au nchi, wakiwakilisha nguvu kazi, ujuzi na vipaji. Vinavyotumika kuzalisha mali au huduma.

Labda, ni neno linalo tumika kueleza hali ya shaka, uwezekano, au kutokuwa na uhakika kamili kuhusu jambo fulani.

Wakati mwingine ni kipindi kingine kisicho kuwa cha saa ambacho kinaweza kuwa kilitokea hapo awali au kitakacho tokea baadaye mara nyingine.

Mkate ni chakula kilicho tengenezwa kwa kuoka unga wa ngano au nafaka nyingine uliotiwa hamira na.

La heshima linalo tumiwa kuomba kitu, kutoa ombi kwa upole au kusihi mtu afanye jambo fulani.

Kwa hakika, ni neno linalotumika kusisitiza ukweli usio na shaka, udhabiti au uhakika kamili wa jambo fulani.

Neno nyuma linamaanisha upande wa nyuma wa kitu au mwelekeo wa kuelekea kule ambapo mtu ametoka. Pia inaweza kumaanisha wakati uliopita.

Niseemu au mazingira ambapo biyashara ufanyika yakiusisha ukutanishaji wa wauzaji na wanunizi ili kubadilisha bidha au huduma kwa fedha.

Mama ni mzazi wa kike, mtu aliyekuzaa au anayekulea kwa upendo na uangalizi.

Habari za jioni ni salamu inayo tumiwa wakati wa jioni kuanzia jua linapo pungua makali hadi usiku unapo ingia.

Nisamani ilio tengenezwa kwa ajili ya mtu mmoja kukalia mara nyingine ikiwa na miguu minne na sehemu ya kuegemea.

Jiko ni sehemu au kifaa, kinacho tumika kupika chakula au kutumia nishati kama kuni, mkaa, gesi au umeme. Pia ni chumba maalum ndani ya nyumba kilicho tengwa kwa ajili ya maandalizi ya chakula.

Moja kwa moja ni bila kupita kando, bila kusimama au bila kuingia kwa kitu kingine. Hali ya kuelekea lengo au mahali fulani bila kuchelewa.

Siku ya tano ya juma inayofuata alhamisi na kutangulia jumamosi. Kwa waumini wa dini ya kiislamu ni sikukuu ya ibada na sala ya pamoja.

Ankara ina maana mbiliku, maana ya kwanza ni mji mkuu, ni mji mkuu wa nchi ya Uturuki, maana ya pili ni hati ya malipo, stakabathi au orodha ya bidhaa, zilizouzwa au hudumu zilizotolewa, ikionyesha gharama zake.

Sehemu ya juu ya mwili wa binadamu au mnyama inayobeba ubongo, macho, masikio, pua na mdomo. Pia inaweza kumanisha kiongozi wa kikundi au sehemu ya juu ya kitu chochote.

Nimefurahi kukutana nawe ni sentensi ya adabu inayotumiwa kueleza furaha au kuridhika baada ya kusalimiana au kuonana na mtu kwa mara ya kwanza au baada ya muda mrefu.

Moja ni namba ya kwanza katika mlolongo wa hesabu. Pia neno linalo tumika kwa shiri kitu kimoja, umoja au mwanzo wa jambo fulani.

Ni rangi ya anga wakati wa mchana pasipo mawingu au rangi ya bahari ni mmoja ya rangi kuu tatu za msingi.

Ndiyo, ni neno linalotumika kukubali, kuthibitisha au kuitikia jambo ambalo limeulizwa au kusemwa. Ni kinyume cha neno hapana.

Mboga ni mimea au sehemu ya mimea zinazoliwa kama chakula. Mara nyingi zikiwa zimepikwa au kuliwa mbichi kama saladi ili kupatia mwili vitamini na madini.

Kijani ni rangi inayofanana na majani ya mti au nyasi mbichi.

Mazungumzo ni maongezi au majadiliano kati ya watu wawili au zaidi kwa njia ya sauti au maandishi.

Utendaji ni hali ya kufanya kazi, kutimiza wajibu au ufanisi katika kutekeleza jambo fulani.

Ninahitaji ni hali ya kueleza uhitaji, upungufu au matakwa ya kupata kitu fulani ambacho ni muhimu au unakitamani.

Bustani ni eneo lililotengwa kwa ajili ya kupanda maua, miti, mboga au matunda.

Bidhaa ni kitu chochote kinacho zalishwa au kununuliwa kwa ajili ya kuuzwa au kutumiwa.

Neno ndege lina maana mbili kuu. Kwanza, mnyama. Kiumbe mwenye mabawa, manyoya na anayeweza kuruka angani. Pili, chombo cha usafiri. Chombo cha kielektroniki kinachotumika kusafirisha watu au mizigo kwa njia ya anga.

Mauzo ni jumla ya fedha znazopatikana baada ya kuuza bidhaa au kutoa huduma fulani kwa muda fulani.

Nisaidie ni ombi la kuomba msaada, wokozi au ushirikiano kutoka kwa mtu mwingine unapokwama au unapohitaji kitu.

Sukari ni kiungo kitamu chenye asili ya fuwele, kinacho tokana na miwa au magadi, kinacho tumika kukolewa ladha ya vyakula na vinywaji, kama chai,

Juu ni nafasi au mahali palipo kuelekea angani au sehemu ya juu ya kitu fulani. Pia inaweza kumaanisha hali ya kuwa na mamlaka au ubora zaidi.

Zamani nikipindi cha wakati ulio pita. Maranyingi kikirejea miaka mingi iliyo pita au matukio ya lio kwisha pita.

Teksi ni gari la usafiri au kukodisha. Linalo mchukua abiria kutoka sehemu moja kuenda nyingine kwa malipo ya nauli mara nyingine kulingana na umbali au makubaliano.

Bafu, ni chumba au eneo maalum lililotengwa kwa ajili ya kuoga ili kusafisha mwili.

Kushoto ni upande wa mwili wa binadamu ulio mkabala na upande wa kulia, pia hutumika kuonyesha mwelekeo wa kugeukia upande huo.

Idara, ni sehemu au kitengo maalum, ndani ya shirika, serikali au kampuni, ambacho kinashughulikia kazi fulani mahususi.

Benki, nitaasisi ya kifetha inayapokea amana za fetha kutoka kwa wateja, kutoa mikopo na kutoa huduma nyingine za kifetha kama vile uhamishaji wa fetha na usimamizi wa akiba.

Basi, neno hili lina maana mbili kuu kulingana na matumizi yake. Kwanza, chombo cha usafiri. Ni gari kubwa linalotumika kusafirisha abiria wengi kwa wakati moja kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Pili, kiunganishi au kisisitizi. Hutumika katika mazungumzo kuonyesha kitimisho la jambo.

Dada ni ndugu wa kike aliyezaliwa na wazazi moja na wewe. Pia hutumika kama heshima kumuita mwanamke yeyote aliye mrika wako au mkubwa wako kidogo.

Neno kamwe linaweza kuwa na maana mbili kulingana na muktadha? Kwanza, mdomo. Katika baadhi ya lahaja au matumizi ya kishairi, kamwe hutumika kurejea sehemu ya mdomo au kinywa cha kiumbe hai. Pili, kukamuliwa. Ni hali ya kitu kuwa tayari kumeshatolewa majimaji yake kwa kukamuliwa.

Mashua ni chombo cha usafiri wa majini kilicho kidogo kuliko meli. Mara nyingi kikiwa kimetangenezwa kwa mbao au plastiki ngumu. Inaweza kuendeshwa kwa kutumia makasia, matanga au injini ndogo.

Ofisi ni chumba, jengo au eneo maalum ambapo kazi za kiofisi hutawala au biashara hufanyika. Ni mahali ambapo mipango hupangwa na maamuzi kuchukuliwa.

Ripoti ni maelezo rasmi yanayotolewa kuhusu jambo fulani, lililofanyika, uchunguzi, kazi iliyofanyika au tukio lililotokea. Inaweza kuwa na maandishi au ya mazungumzo.

Tutaonana baadae ni kauli ya kumuaga mtu unae achana nae kwa matumaini au mpango wa kukutana nae tena, ndani ya muda mfupi au mrefu ujao.

Gauni ni vazi la mwanamke linalo valiwa kuanzia mabegani na kushuka chini. Likiwa limeungana yapo ya aina nyingi kulingana na matumizi kama gauni za nyumbani, ofisini au za sherehe.

Programu tumizi ni aina ya programu ya kompyuta au simu ilio undwa kihususi kumsaidia mtumiaji kufanya kazi fulani.

Huduma ni kazi au msaada unaotolewa na mtu au taasisi ili kukithi hitaji la mteja bila kuhusisha bidhaa inayogushika.

Baiskeli ni chombo cha usafiri chenye magurudumu mawili. Kinachoendeshwa kwa kutumia nguvu ya miguu kupitia kanyagio.

Unaweza, ni neno linalo ashiria uwezo, fursa au ruhusa ya kufanya jambo fulani, linatokana na kitenzi weza.

Kinywa ni sehemu ya uso inayotumiwa na binadamu au wanyama kwa ajili ya kulia chakula, kunywa na kutoa sauti au kusema.

Suluhisho ni jawabu au njia ya kutatua tatizo, changamoto au ugumu fulani uliopo.

Uamuzi ni kitendo cha kukata shauri au kuchagua mwelekeo mmoja kati ya mengi baada ya kufikiria.

Habari ya asubuhi. Ni salamu inayotumika kumjulia mtu hali wakati wa asubuhi. Ni njia ya kuanzia mazungumzo kwa adabu.

Pole, pole ni neno la kuliwaza, kumpa mtu moyo au kuenyesha masikitiko kutokana na tatizo, uchovu, ugonjwa au msiba ulio mpata.

Futa, nikitendo cha kuondoa kitu kilicho andikwa, kilicho chorwa au uchafu, uliopo juu ya uso wakitu fulani. Pia, inaweza kumaanisha kuondawa kabisa jambo fulani kwenye kumbu kumbu au rekodi.

Samahani, ni neno linalo tumika kuomba radhi baada ya kukosea au kutumika kama njia ya kistaarabu ya kumtaka mtu akupe usikivu au upishe njia.

Dirisha ni tundu au nafasi ilioachwa kwenye ukuta wa jengo au chombo cha usafiri kwa ajili ya kupitisha mwanga na hewa. Mara nyingi huwa na kioo au mbao za kufungia.

Nyekundu ni rangi inayofanana na rangi ya damu, mbichi au nyanya iliyoiva ni moja ya rangi za msingi.

Kesho ni siku inayofuata baada ya siku ya leo.

Habari yako ni salamu ya kawaida inayotumika kumuuliza mtu hali yake au maendeleo yake kwa wakati huo.

Biashara ni shughuli ya kununua na kuuza bidhaa au huduma kwa lengola kupata faida. Ninjia muhimu ya kujiingiza kipato na kuboresha maisha.

Ubora. Ni hali ya kitu kuwa kizuri chenye kiwango cha juu au kinacho kidhi vigezo vinavyo hitajika.

Saba ni namba inayofuata baada ya sita na kabla ya nane. Katika tamaduni nyingi, namba saba huonekana kama namba ya ukamilifu au bahati.

Nyeupe ni rangi inayofanana na rangi ya maziwa theluji au chaki ni rangi inayopatikana pale mwanga wote unaporudishwa bila kufionzwa na kitu.

Hamisi, ni siku ya tano ya jumaa. Inayo kuja baada ya jumatano na kabla ya ijumaa.

Bibi ni neno hili lina maana kuu mbili kulingana na muktadha. Kwanza uhusiano wa familia. Ni mama wa mzazi wako. Pili heshima au jinsia. Ni jina la heshima analopewa mwanamke aliye komaa au aliyeolewa. Pia hutumika kama neno badala mke bibi harusi.

Folder lina maana kuu mbili. Kwanza kwenye kompyuta ni eneo la kuhifadhi faili mbali mbali ili kuziweka katika mpangilio mzuri na rahisi kuzipata. Pili kifaa cha ofisini, ni jadala au karatasi gumu lililo kunjwa ambalo hutumika kuweka na kutunzia nyaraka za karatasi.

'Kawaida' ni hali ya kitu kuwa kama ilivyo zoeleka bila mabadiliko ya ajabu au jambo linalo tokea mara kwa mara.

Mkakati, ni mpango wa busara au mbinu maalumu inayotumika kufikia lengo fulani.

Lala, ni hali ya kupumzika mwili na akili mara nyingine kwa kufumba macho ili kuupa mwili na fasi ya kujijenga upya na kupata nguvu.

Kaskazini ni upande mmoja kati ya pande nne kuu za dunia, ambao ni kinyume cha husini.

Baridi kidogo ni hali ya hewa au kitu kuwa na kiwango kidogo cha ubaridi ambacho hakijafikia hatua ya kuganda au kuleta maumivu. Mara nyingi ni hali inayo stahiimilika au inayo pendeza.

Kituo ni mahali maalum palipo tengwa kwa ajili ya shughuli fulani kusimama kwa vyombo vya usafiri au utoa huduma fulani.

Barua pepe ni mfumo wa kutuma na kupokea ujumbe wa maandishi na nyaraka kwa njia ya kidigitali kupitia intaneti.

Mkataba ni makubaliano ya kisheria kati ya pande mbili au zaidi.

Ununuzi ni kitendo cha kupata bidhaa au huduma kwa kutoa malipo.

Mkono ni kiungo cha mwili kuanzia mabegani hadi vidoleni kinacho tumika kushika, kufanyia kazi au kusaidia mawasiliano.

Kitanda ni samani au kifaa kinachotumika kwa ajili ya kulalia au kupumzikia.

Tafadhali ni neno la heshima linalotumika kuomba jambo kusihi au kuonyesha unyenyekevu unapohitajika msaada au huduma.

Soma ni kitendo cha kupitia maandishi ili kuelewa maana au kupata maarifa.

Saladi ni mchanganyiko wa mboga mbichi matunda au vyakula vingine vidogo ambazo huliwa bila kupikwa au vikiwa baridi.

Februari, mwezi wa pili wa mwaka wenye siku ishirini na nane au ishirini na tisa.

Kahawa ni kinywaji kinacho tengenezwa kwa mbegu za mmea wa mkahawa zilizo kaangwa na kusagwa.

Kwaheri ni neno la kusema unapoagana na mtu au unapo ondoka mahali.

Sielewi ni hali ya kutambua au kutokupata maana ya jambo fulani akilini.

Uchambuzi ni kitendo cha kuchunguza jambo kwa kina ili kuelewa undani. Sehemu zake au maana yake.

Shule ni mahali maalum palipotengwa kwa ajili ya kutolewa kwa maarifa na mafunzo.